Ndiyo, napenda asali. Naipenda kwa sababu ni ya asili, inaladha nzuri, na pia inafaida nyingi kiafya. Huwa naitumia kama mbadala wa sukari, hasa kwenye chai au maji ya uvuguvugu. Pia naamini asali husaidia kuimarisha kinga ya mwili na kitulizo kooni. Zaidi ya hayo, asali inanifanya nijisikie karibu na maumbile. Ni chakula rahisi lakini chenyethamani kubwa na kwa na kwa mimi ni zawadi ya pekee kutoka kwa asali, kutoka kwa asili.

Ndiyo, ningependa kurudi kwa ujana lakini si kwa kila kitu. Ningependa kurudi na hekima niliyo nayo sasa. Ujana ulikuwa na nguvu, ndoto nyingi na matumaini makubwa. Kulikuwa na uhuru wa kujaribu, kukosea na kuamka tena bila hofu kubwa. Hata hivyo sitamani kurudia makosa yale yale. Kama ningepata nafasi ya kurudi, ningechagua kufanya maamuzi bora zaidi, kujitathmini mapema na kutumia muda wangu kwa mambo yenye maana. Kwa sasa nashukuru safari niliyo pitia kwa sababu imenifanya kuwa mtu niliye leo.

Napenda kutembea sehemu tulivu na zenye hewa safi. Mara nyingi hupenda kutembea maeneo ya karibu na nyumbani hasa asubuhi au jioni nikitafakari maisha na kupanga mawazo yangu. Kutembea hunipa nafasi ya kujituliza na kujirekebisha kiakili. Pia napenda kutembea maeneo asili kama kando ya ziwa Victoria au vijijini ambako kuna ukimya kijani kibichi na sauti za asili. Kwa mimi, kutembea si tu mazoezi ya mwili, bali ni muda wa bali ni muda wa kujijenga ndani na kwa mimi, kutembea si tu mazoezi ya mwili, bali ni muda wa kujijenga ndani na kuungana na mazingira yanayonizunguka.

Ndiyo, napenda hesabu kwa kiwango fulani. Napenda hesabu kwa sababu hunifundisha kufikiria kwa mpangilio umakini na kutatua matatizo hatua kwa hatua. Unisaidia pia katika kufanya maamuzi sahihi, hasa pale ninapohitaji kuchanganua takwimu au kupanga mambo kwa usahihi. Hata hivyo, napenda hesabu za vitendo zinazohusiana na maisha ya kila siku na kazi kuliko hesabu za nadharia ngumu sana. Kwa ujumla, ninaidhamini hesabu kwa mchango wake katika kunijenga kiakili na kunifanya nifanye mambo kwa usahihi zaidi.

Hapana, sijawai kujifunza kupiga gita kikamilifu, lakini nimewahi kuwa na hamu ya kujifunza. Nimekuwa nikivutiwa na sauti yake na jinsi inavyo wezesha kuwasilisha hisia kwa urahisi. Mara nyingine hujisikia kama ni chombo kinacho zungumuza na moyo. Huenda siku moja nikapata muda wa kujifunza hata misingi yake. Namini kujifunza gitaa kunahitaji subira na mazoezi na ningependa ningependa kujifunza kwa ajili ya burudani na kujituliza kimawazo. Hapana, sijawai kujifunza kupiga gitaa kikamilifu lakini nimewai kuwa na hamu ya kujifunza. Nimekuwa nikivutiwa na sauti yake na jinsi inavyoweza kuwasilisha hisia kwa urahisi. Mara nyingine hujisikia kama ni chombo kinacho zungumza na moyo huenda siku moja nitapata muda wa kujifunza hata misingi yake. Naamini kujifunza gitaa kunahitaji subira na mazoezi. Na ningependa kujifunza kwa ajili ya burudani na kujituliza mawazo.

Tunda langu la kupendeza ni embe, napenda embe kwa sababu linaladha tamu, linaburudisha na linavirutubisho vingi. Linapokuwa limeiva vizuri, harufu na utamu wake hunifanya ni furahie zaidi. Pia napenda matunda mengine kama ndizi na parachichi, lakini embe ndilo hunivutia sana. Kwa ngu mimi, kula tunda ninjia rahisi na ya asili ya kuimarisha afya na kujifurahisha.

Nashugulikia muda kazini kwa kupanga kazi zangu mapema na kueka vipaombele, huanzia kwa kutambua kazi muhimu zaidi za siku, kisha nazifanya kwa mpangilio ili kuepuka msongamano wa dakika za mwisho. Kupanga hunisaidia kutumia muda kwa ufanisi na kupunguza msongo wa mawazo. Pia najitahidi kuwa na nidhamu ya muda kuanza kazi kwa wakati kupunguza visumbufu, visivyo vya lazima na kugawa muda malumu kwa kila jukumu. Nikifanya hivo naweza kukamilisha majukumu yangu kwa ubora bila kukimbizana na muda. Kwangu mimi usimamizi mzuri wa muda ni msingi wa mafanikio kazini.

Napanga wiki yangu ya kazi kwa kuanza kutazama majukumu yote yanayo nisubiri, huwa nagawanya kazi kulingana na umuhimu wa muda unaohitajika, kisha naweka malengo ya kila siku ili nijue nifanye nini kuanzia jumatatu hadi mwisho wa wiki pia huwacha nafasi ya kubadilika endapo kutatokea jambo la dharura. Mwishoni wa kila siku mimi mimi hujitathmi kuona kilicho kamilika na kurekebisha mpango wa siku inayofuatia. Kwa kufanya hivo, ninaweza kufanya kazi kwa utulivu, kwa mpangilio na bila msongo wowote wa mawazo.

Mimi huenda mahali pa ibada mara moja kwa wiki. Hasa siku ya ibada rasmi. Huo ni wakati wangu muhimu wa kutafakari, kuimarisha imani yangu na kupata utulivu wa kiroho. Wakati mwingine pia hujitahidi kushiriki ibada au maombi ya ziada pale inapowezekana. Hasa ninapohisi nahitaji nguvu au mwongozo wa kiroho. Kwangu mimi, kwenda mahali pa ibada hunisaidia kusawazisha maisha ya kazi, familia na imani.

Changamoto ninazo kutana nazo kazini ni pamoja na msongamano wa kazi, hasa pale wagonjwa au wateja wanapokuwa wengi kwa wakati mmoja. Hii huitaji umakini mkubwa ili kuwakikisha kila mtu anahudumiwa vizuri bila makosa jambo ambalo linaweza kuchosha kimwili na akili. Pia wakati mwingine nakutana na changamoto ya uelewa mdogo kuhusu matumizi sahihi ya dawa, ambapo mimi hulazimika kutumia muda mwingi sana kuelemisha na kushauri wateja au wagonjwa. Licha ya changamoto hizi nazichukulia kama sehemu yangu ya kazi na fursa ya kujifunza. Pia mimi huboresha ujuzi wangu na kutoa huduma bora zaidi kwa jamii kupitia changamoto hizi.

Napenda shati zaidi hasa ninapokuwa kazini au kwenye mazingira rasmi. Shati hunifanya nijisikie nadhifu mwenye mpangilio na kujiamini zaidi. Pia linaendana vizuri na mawasiliano ya kikazi. Hata hivyo, tishati naipenda pia wakati wa mapumziko au nikiwa nyumbani kwa sababu tishati ni ya starehe na ni rahisi kuvaa. Kwa ujumla, mimi huchagua shati au tishati kulingana na mazingira na shughuli ninazofanya.